Kumbukumbu langu nzuri ninayo kutoka utotoni ni wakati wa kucheza na marafiki bila wasiwasi wowote. Tulikuwa tunacheza michezo ya kawaida, tukicheka sana. Na muda ulikuwa unapita bila hata kujua. Pia nakumbuka kukaa na familia jioni kusimulia hadithi au kushiriki chakula pamoja. Kulikuwa na hisia ya usalama na upendo. Utotoni kulikuwa na furaha rahisi, kucheka, kuota ndoto kubwa na kuamini kesho itakuwa nzuri.